Kila jioni ninapofika nyumbani, huwa naingia bafuni kuoga. Ninapomaliza kuoga, huwa naingia sebuleni, ili kukaa na watoto wangu wanapofanya kazi ya ziada, waliopewa shuleni. Kisha mimi hushiriki katika maamkuru ya jioni. Mwendo wa saa tatu, mimi huenda kulala. Napenda kulala mapema ili niweze kupata muda wa kutosha wa kupumzika.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni mwandishi anayeitwa ngugi wa thiongo. Huyu ni mwandishi mashuhuri sana na ameziandika vitabu mingi mno. Vitabu zake ni zaina ya tamthilia. Ni mwandishi mwenye asili ya kiafrika. Ingawa huyu mwandishi aliaga dunia hivi karibuni sifa zake bado zitaendelea kuenea.